Moja ligi kuu ya rugby ya uingereza inaitwa Major League Rugby MLR kwa ufupi, ambayo ni ligi ya kitaaluma ya rugby union nchini marekani. Timu ambayo ni kubwa ninayopenda sana ni New England Free Jacks ni wamekua washindi wa ubingwa wa MLR kwa MLR kwa mechi kadhaa mfululizo ikiwemo ubingwa wa elfu mbili na ishirini na tatu, elfu mbili na ishirini na nne na pia elfu mbili na ishirini na tano. Timu hii inajulikana kwa kushindana kwa nguvu zote dhidi ya timu zingine nzuri. Na imeshika nafasi ya juu msimu. Msimu bada msimu.

Kwa upande wangu, mimi napendelea zaidi suruwali kuliko skiti. Suruwali ni rahisi kuvaa kwa kila aina ya shughuli, iwe ni shuleni, kazini, au nje na marafiki. Pia hunipa uhuru wa kutembea na kufanya harakati bila usumbufu. Jambo ambalo si rahisi kila wakati kwa sketi.

Mimi napenda kuchora na kupaka rangi ingawa sifanyi mara kwa mara sana. Kuchora yanipa nafasi ya kujieleza na kutoa mawazo yangu kwa njia ya ubunifu. Hasa wakati nahisi nimechoka au nina mawazo mengi kichwani na nataka kuyatoa. Kupaka rangi pia hunisaidia kutulia kwa sababu unazingatia rangi, mistari na maumbo pole pole bila haraka.

Ninapowatia moyo wenzangu mimi huanza kwa kuwatambua na kutathmini juhudi zao. Hata kama ni hatuwa ndogo tu maneno ya kutia moyo kama kusema kazi imefanywa vizuri au kuwashukuru kwa mchango wao hufanya watu wajisikie kutathiminiwa. Pia hujitahidi sana kuwa karibu nao kusikiliza changamoto zao na kutoa msaada pale inapowezekana. Wakati mwingine kushiriki mawazo chanya au kuwaimiza waendele hata mambo yanapokuwa magumu.